Ndiyo huwa na soma gazeti. Hasa hasa magazeti yanahusiana mambo ya michezo, siasa, pamoja na mambo ya ibada. Kwa mfano, naeza nikasoma gazeti la asubuhi, naeza nikasoma gazeti la mchana, naeza nikasoma gazeti la jioni.

Ndiyo, nishawahi kupata uzoefu wa kushangaza nikiwa nimebezi kwenye mambo ya kuhariri video, kuhariri audio na nyimbo mbalimbali kupitia apps ambazo ni CapCut, InShot na nyinginezo nyingi kwa kupitia simu ama laptop na kutoa video ama audio ilio na ubora wa hali ya juu.

Mimi ninafanya kazi ya upishi, yaani chef wa kupikia wageni. Niliichagua hii kazi pale ambapo nilipoona na mapenzi ya zati sana na mambo ya upishi kwa sababu ilikuwa ni ndoto yangu kutoka utotoni. Na kitu pekee nachokipenda kwenye hii kazi ni kutengeneza sosi, yaani sosi kuu tamu ambazo ni roy sauce, bechamel sauce, tomato sauce, hollandaise sauce na nyinginezo nyingi ambazo sijazitaja. Changamoto pekee ambayo napitia kwenye hii kazi ni mwingiliano wa watu. Mshahara mdogo, changamoto nyinginezo nyingi.

Katika maisha yangu, napendelea saana kuvaa t-shirt. Kwa sababu t-shirt ni nyepesi kuvaa, t-shirt ni nyepesi kufua, na t-shirt ina mvuto kwa watu wengi, na t-shirt nikiivaa uaga inanikaa, ukilinganisha, na shati la kawaida.

Mboga pekee ninayo penda kutumia ni matembele, mchicha, samaki na dagaa. Ndo mboga pendwa maishani mwangu kwa sababu hadhiathiri sana afya ya mwana damu kwa wepesi. Ukilinganisha na mboga zingine kama kuku, nyama ya mbuzi, nyama ya kondoo na nyama ya ng'ombe.

Utaratibu wangu, wakupata chai. Huwaga napata chai asubuhi na mapema. Saa kumi na mbili kamili asubuhi. Baada ya hapo, ndona endeleana majukumu yangu mengine. Baada ya hapo masaa matano mbele yaani, saasita ndo nawezani kapata lunch tena.

Napenda sana kulala mapema kwa lengo la kueza kuamka mapema kesho alfajiri. Ili niweze kuingia kazini mapema. Na ndo maana napenda kulala mapema. Endapo sijachoka ninaweza nikapitia vitabu kama tamthilia pamoja na mashairi.

Katika maisha yangu, mi napenda sana kutumia kinywaji cha chai, yani chai asilia, ambayo inatokana na majiani ya mchai chai, ambayo na chemsha na maji ya kawaida naweka sukali, basi ndio nayotumia. Na uwaga na kunywa wakati wa asubuhi na mapema pamoja na vitafunwa na nilijifunza kupitia kwenye channeli za YouTube faida za kutumia majani ya mchaichai.

Mafanikio niliyopata kazini yapo makubwa japo ni ngumu kuyataja lakini siwezi sema sijapata mafanikio. Mafanikio yapo. Hasa hasa mafanikio binafsi, 'either psychologically', pamoja na 'community' kwenye jamii. Kwa mfano, mafanikio binafsi ni kununua vitu vya ndani, kujivalisha mwenyewe, kulipa kodi.

Mimi huwaga na kipawa cha kuigiza, kuimba, kushuti, ama kuediti nyimbo, video na movie mbalimbali bila kujali movie za kibongo, kikorea, kichina na zinginezo nyingi kwenye njia ya sinema.

Ndio, napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu inaniongezea ujuzi, inanipa ujasiri na kuvumbua vitu vipya na kuvumbua vitu mbali mbali ambavyo nilikuwa sivijui. Hei zezmibezi kumaswara ya upishi, maswara ya models, maswara ya urembo.

Mala nyingi mchana uwaga nakula chakula aina ya ugali, mboga mboga na maziwa chakula peke ambacho napenda kula wakati wamuchana kwa sababu kina nipa nguvu wakati wa kufanya kazi. Je, una suali jingine ni kusaidie.

Huwaga na wapenda majirani wakati wote, yaani nyakati zote. Either nyakati za kiangazi au nyakati za masika. Waga na wapenda. Nyakati za masika, huwaga nawapenda kwa lengo la kusaidiana kazi mbalimbali za kilimo. Na nyakati za kiangazi, huwaga nawapenda kwa lengo la kubadlishana mawazo tofauti tofauti.

Mimi huwanga natumia njia ya kupumzika kukaa kwenye sofa. Na kuanza kufatilia taarifa za habari. Na nikipumzika kwanjia hiyo na baada ya hapo huwanga na amka najisikia mwili uko vizuri sana. Je una swali jingine ni kusaidie.

Hapana, mimi sipendi kucheza ngoma, napenda kucheza muziki wa kizazi kipya na wala sio ngoma. Kwa sababu, ngoma si vitu vyangu na ngoma ni mchezo wa asili ya kizamani. Ambo mimi ni kizazi kipya na ndiyo maana siwezi kucheza ngoma.

Ndiyo, huwaga napenda sana kucheza michezo ya ubao ambayo huwaga inanifanya niwe smart kiakili, smart kiafya na huwaga inanifanya niweze kuchangamana na wenzangu yaani vijana wa rika la kwangu. Je, una swali jingine ni kujibu.

Natumia simu yangu kwa ajili ya kujifunza maudhui mbali mbali yanayopatikana kwenye mtandao ya kijamii. Kwa mfano, Google, Instagram, YouTube, Facebook, ili kuweza kuongeza ujuzi mwingine tofauti na ujuzi nilionao hapa.